Wakati wa msongo wa kazi, napenda kuchukua mapumziko mafupi ili kutuliza akili. Hata kama ni kuvuta pumzi ndefu chache au kunyoosha mwili. Pia napendelea kujitenga kidogo na kelele. Kisha nipange kazi kwa vipande vidogo ili nisionekane nzito. Baada ya kazi, kutembea kwa muda mfupi au kulala kidogo hunisaidia kurudisha nguvu. Kwa ujumla, kujipa nafasi ya utulivu na kutojilaumu sana. Umesaidia kupunguza msongo.